Mimi binafsi nafuatilia sana timu ya Real Madrid kwa sababu ni timu yenye historia kubwa mafonikio mengi na wachezaji walio wahi kuandika historia ya soka duniani. Napenda mtindo wao wa kucheza kama kujiamini hasa kwenye mashindano makubwa kama UEFA Champions League. Pia napenda, tuseme napenda jinsi timu inavyo wapa nafasi vijana wadogo na kuendeleza nidhamu. Napenda kuangalia mechi zao kwa sababu hunipa hamsa na furaha kubwa kama shabiki wa soka. Na nilianza kushabikia timu ya Real Madrid kwa sababu ya mchezaji bora zaidi duniani, Cristiano Ronaldo.

Ninapendelea surwali kwa sababu ninahisi iko huru zaidi na inanihuruhusu kufanya shuguli zangu za kila siku kwa tuseme urahisi bila kujali mazingira. Alafu tuseme tena mimi ni mwanaume kama mwanaume siezi nikavaa sketi. Sasa suruali ni nguo nzuri kwangu kama mwanaume. Alafu tuseme pia suruali pia ni rahisi kuchanganya na mavazi mengine kulingana na hali ama tukio.

Mimi huwakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa salamu za kirafiki na kujitambulisha mapema ili wajisikie huru na wazungusha mahali pa kazi na watambulisha kwa wenzao na kuwaeleza kwa ufupi majukumu yao pamoja na utamaduni ya kazi. Pia mimi huwaimiza, waulize maswali bila uwoga na kuwa hakikishia kuwa wako sehemu salama na ni sehemu ya kujifunza na sehemu ya kushirikiana na wenzao.

Mimi hujilinda bithi ya vitisho vya mtandaoni kwa kutumia nywila imara na tufoti kwa kila akaunti alafu na washa uthibitishaji wa hatu mbili pale inapowezekana na najaribu sana kuepuka kubofia viungo visivo aminika na pia najaribu sana kutumia intaneti salama na huwa makini sana na taarifa binafsi ni nazo shiriki mtandaoni.

Mimi husherekea siku kuu kwa kutumia muda na familia na marafiki wa karibu kisha kuandaa chakula maalum. Tuseme kushiriki vichekesho na kukumbushana mambo mazuri yaliyo ama tuliyoyapitia pamoja. Pia mimi hudumia siku hiyo kupumzika. Kushukuru kwa uhai na baraka nilizo nazo na wakati mwingine, mimi hujipa muda wa kutafakari malengo mapya ya maisha. Hilo hunifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye amani.

Nime safiri pahali pengi, pazuri, lakini nilivutiwa sana na mombasa na labda tuseme naivasha. Mombasani nilifurahia pwani za diani na nyimbo za utamaduni wa kisiwa. Pamoja na chakula cha baharini. Kule naivasha nilifurahia mandhari ya ziwa, miti ya miti na matembezi kwenye mbuga za taifa. Kila sehemu ilinipa nafasi ya kupumzika, kupiga picha na kujifunza kuhusu historia. Utamaduni wa eneo hizo za Mombasa na Naivasha.